Kwanza kwa yule yoyote ambae anaanza kazi, anafaa ajue kuwa kuna kitu inaitwa challenges kwa kimombo, kwa kizungu inaitwa challenges. Ambapo, akiwa kazini anaweza zipata. Sasa ushauri ambao naweza mpa anafaa awe na bidii na hekima na pia kuna majaribu mengi na pia anafaa kua na imani asie apende Mungu ili kuzishinda hizo majaribu zote hii itamfaa na itanisaidia masaa na na lingine kwa yule anaeanza kazi pia anafaa kua mwenye bidii apende kazi yake awasili kazini kwa wakati awe na heshima awaheshimu wakubwa wake wadogo na wengine wote akiwa na heshima kwa kila mmoja angalau hapo pia atapewa heshima na kwa chochote ambacho kitamkwaza anafaa atumie hekima kuisuluhisha.